Mimi hupenda sana siku za mvua kwa sababu zinaleta utulivu na hewa safi. Wakati wa mvua kuu, mimi hupendelea kubaki ndani ya nyumba. Shughuli zangu kuu ni kusoma vitabu, kutazama filamu au kunywa chai ya moto nikiwa nimejifunika blanketi. Mvua inafanya nijihisi mwenye amani. Hasa, ninaposikia sauti yake ikipiga paa la nyumba. Hata hivyo mvua inaweza kubadilisha mipango yangu hasa nikiwa hasa ikiwa nilikuwa na mpango wa kusafiri au kufanya kazi nje. Nakumbuka siku moja nilivyofurahia sana mvua tukiwa na familia yangu. Tukila chakula cha jioni pamoja huku nje kukiwa na baridi. Kwa kweli mvua ni baraka kwangu.

Ndiyo, mimi napenda sana kucheza na watoto kwasababu wanafuraha, kweli na mawazo safi. Tunapocheza pamoja, inanisaidia kusahau matatizo ya kazi na kufurahia maisha kwa urahisi zaidi. Mimi hupenda kuwafundisha michezo ya asili au kusimulia hadithi zinazofurahisha. Kucheza na watoto pia ni njia nzuri ya kuwajenga, kiakili na kimwili. Kila wakati ninapokuwa na watoto na jihisi mchangamfu na mwenye furaha tele moyoni mwangu.

Wakati ninapokuwa na wasiwasi, mimi hupenda kwanza kukaa mahali penye utulivu na kuvuta punzi ndefu mara kadha. Hii inanisaidia kutuliza akili zangu na kufikiria kwa usahihi zaidi kuhusu tatizo lililopo. Pia mimi hupenda kusikiliza mziki wa taratibu au kuzungumza na rafiki yangu ambaye ninamwamini. Wakati mwingine kufanya mazoezi ya mwili au kutembea nje kwenye asili, hunisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo. Hatimaye najikumbusha kuwa kila changamoto ina suluhisho na jambo la muhimu ni kuwa na subira.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki, mimi hujaribu kutumia mifuko ya kitamba kila ninapoenda sokoni au dukani kufanya manunuzi. Pia mimi hupendelea kutumia chupa ya maji zinazo chupa za maji zinazoweza kutumiwa tena badala ya kununua chupa za plastiki kila siku. Ni muhimu sana kulinda mazingira yetu kwa kuepuka kutupa taka za plastiki ovyo kwani zinachukua muda mrefu sana kuoza. Najitahidi pia kuwahimiza marafiki na familia yangu kufuata mtindo huu ili sote kwa pamoja tusaidie kuifanya dudia itu kuwa mahali safi na salama zaidi.

Mimi hupenda kuhifadhi pesa kwa kueka bajeti ya kila mwezi ili kufuatilia matumizi yangu kwa makini. Kila ninapopokea kipato changu mimi hueka kando asilimia fulani ya pesa kwanza kabla ya kwanza kutumia kwa mahitaji mengine. Pia mimi hujaribu kuepuka kununua vitu ambavyo si vya lazima na badala yake natafta fursa za akiba kupitia akaunti ya benki au vikundi vya kuweka na kukopa. Kuhifadhi pesa kunanipa amani ya moyo na kunisaidia kujiandaa kwa ajili ya mahiitaji ya baadaye au dharura yoyote inayoweza kutokea.

Mahali paki historia mbapo ningependa sana kutembelea ni mji wa kale wa gede uliyoko hapa nchini kwetu. Ninashauku ya kuona mabaki ya majengo ya kale na kujifunza jinsi watu walivyo ishi karne nyingi zilizo pita. Pia ningependa kutembea Fort Jesus Kule Mombasa ili nijione historia ya muangaliliano muingiliano wa tamaduni mbali mbali za pwani. Kutembelea sehemu hizi kunanipa nafasi ya kuelewa asili yetu na dhamani ya kuhifadhi uridhi wetu kwa ajili ya vizazi vijavyo.